Napenda hadithi za ajabu. Ndiyo, mimi napenda sana kusikiza hadithi. Kwa sababu hadithi, zinafurahisha na zinasisimua moyo. Napenda sana kusikiza hadithi. Wakati mwingi, mimi hutafuta rafiki zangu ambao wana hadithi nyingi, waniambie zile hadithi.

Ningependa kujifunza nini kipya? Ningependa kujifunza mambu mengi ningependa kujifunza. Ningependa kujifunza programu za kompyuta, ningependa kujifunza kupika, ningependa kujifunza kushona, ningependa kujifunza kuogelea, ningependa kujifunza mambo mengi sana.

Umewahi fikiria kuanzisha biashara yako? Ndiyo nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu na wakati mmoja pia nilianzisha biashara ambayo haiku faulu vile kwa sababu nilikuwa nimeshikania na mtu sikuwa na pesa pesa za kutuosha za kuanzisha biashara ile kwa hivo tulishikana na mtu.

Mazingira gani ya kazi unayopendelea? Mazingira ya kazi ambayo napendelea ni mazingira ambayo yana amani. Mimi napenda amani kama nilivyowaambia hapo awali. Napendelea sana mahali ambapo kuna amani na mahali ambapo nikiwa kule nitaweza kumea kiakili. Nitaweza kuwaza mambo mengi na mamba mazuri.

Ni uwezo gani ningependa kuwa nao, ningependa kuwa na uwezo wa kumsaidia kila mtu ambaye ana shida lakini hilo linaitaji pesa mingi Ningependa sana kuwasaidia watu Kwa sababu nimewai pitia shida na wakati mwingine shida si nzuri inakufanya ufanye mambo ambayo haungetaka kufanya.

Nikome kusu jinsi ninavyotumia simu yangu. Ninapoamka wakati wa asubuhi, kitu chako na naangalia. Kwa sababu simu iliniamsha kwa alamu. Kisha, naweza kushiriki ni muda gani mi hutumia simu. Mimi hutumia simu mchana kutwa. Labda uneza kueliza programu ni gani, unatumia zaidi. Programu zaidi zaidi kabisa ni WhatsApp kwa sababu ya kazi. Je, unakumbuka simu yako ya kwanza, ndiyo, ilikuwa simu kubwa sana. Lakini haikuwa na nafasi ya kutosha. Ungependa kueleza ni jinsi simu inavyosaidia maisha yako. Maisha yangu haiwezi kuwa sawa bila simu Kwa sababu kila mara mtu anapiga simu. Unahisi ni muda gani mzuri wa kuzima simu. Mimi huwa sizimi simu Kwa sababu mtu anaweza kuwa katika hitaji la dharura na anipigie apate nimepiga nimezima simu. Kwa hivyo mimi huwa sizimi simu.

Nafuata matukio ya kima taifa, ndiyo, nafuata matukio ya kimataifa Kwa sababu ni vizuri sana kujua kile ambacho kinendelea katika taifa lenu, nchi yenu. Ni muhimu sana kukaa ukielewa nini ambacho hasa hasa kina tukia kule. Mara kwa mara mimi hukaa nikiangalia. Matukio ya kimataifa.

Kufanya nini wakati wajua kali? Wakati waj ua kali mimi hutumia sharubati, ama kuenda kuongelea, ama najifungia kwa nyumba. Kwa sababu mimi jua hunifanya niwe mvivu sana. Kama nilivyo waambia hapa awali. Jua linanifanya mimi niwe mvivu, mvivu, mvivu. Kwa hivo mimi napendelea kuogelea kunywa sharubati baridi au kukaa nyumbani.

Somo gani ila sayansi nalolipenda? Sijui kama hisabati ni sayansi, lakini napenda hisabati na penda biolojia. Biolojia ilikuwa somo ambalo nilikuwa napenda zaidi nikiwa kule shule ya upili. Ila sikuja kuofanya biolojia wakati nilipo enda chuo kikuu kwa sababu sikuwa nyepita vile. Sikuwelewa ni vipi, sikuweza kupita vizuri.

Niambie kuhusu hadithi ya mji wangu, naeza kueleza mahali nilipo zaliwa au kukaa, mahali nilipo zaliwa, nilizaliwa kule thika, mahali ambapo panaitwa kilimamboga, lakini siishi hapo kwa sasa kwa sasa niko jijini Nairobi, labda unaeza kushiriki vitu vya kuvutia huko, vitu vya kuvutie kule kuna kuna mpando wa mananasi kwa wingi, kuna mananasi mingi sana naam hilo ndo jambo la kuvutia sana. Je, unakumbuka mazuri ya utotoni. Mi siwezi sema kwamba kule kulikuwa na mazuri mengi kwa sababu ni mahali ambapo kuna watu wa chache, si watu wengi. Ninini kinachofanya mji wako kuwa malumu? Ni kuna shamba mananasi ambalo linatengeneza sharubati ambayo inatumika dunia nzima. Unahitaji kurudi pale wakati gani, wakati ambapo naenda kuona wazazi wangu.

Je? Unavaa saa? Wakati mwingi mimi sivai saa sipendelei sana kuvaa saa kwa sababu mimi hushika maji sana na ile saa inaeza pata kuharibika wakati mwingi kwaivo la hasha sipendelei kuvaa saa ninavaa vitu ambavi zi vikishika maji haviezi haribika.

Kuhusu muziki naopenda, unaeza kushiriki na na aina gani ya muziki unaopenda, napenda muziki wa pop ambazo niza zinaongelea dini, labda ni bongo, pop, klasiko au reggae, napenda pop na klasiko, klasiko napenda kidogo kidogo, jee unakumbuka mwimbaji au bendi, unayependa zaidi, mwimbaji ambaye huu ni furahisha sana ni lauren, ni wakati gani unausikiza muziki, wakati ambako nafanya kazi napenda kusikiza muziki Unajihisi jinsi gani muziki uki sikiliza wimbo wako, unaupenda nahisi vyema sana.

Fanya mazoezi ya mwili mara ngapi. Mazoezi kama nilipo waambia kila subuhi napoamka mimi huakikisha kama nimetembea sana, nimetembea kwenda mbali sana. Hayo ndio mazoezi ya mwili ambayo napendelea sana kufanya na nafanya mara ngapi naifanya kila siku mara mbili. Naam.

Na wainishaje kazi na maisha ya kibinafsi? Mmmmmmm kazi na maisha ya kibinafsi mmmmmmh. Naeza sema mambo ya kazi mimi huisahau wakati ambapo ninapoingia kwa mlango wangu wa nyumba. Ama ninapotoka kazini mimi huhakikisha kwamba mmbo ya kazi nimeiacha kule na sasa nataka ku kujua mambo ya kazi.

Kuhusu mtaa wangu mtaa wangu uko karibu na na jiji na ni mahala ambapo ni naweza fika jiji kwa haraka iyo ndivo ambavyo napenda ku.hilo ndilo jambo ambalo napenda kuhusu eneo hili eneo hili ni eneo kubwa naliko karibu na jiji la Nairobi.

Napenda kucheza mchezo gani? Napenda kucheza michezo mingi kama mchezo wa kadi na rafiki zangu ama ludo. Napenda mchezo ambao unatumia akili kuliko mchezo ambao unatumia nguvu zangu. Napenda mchezo mchezo wa kutumia akili mimi huona ya kwamba ninaweza kungamua haraka kuliko mchezo ambao unatumia nguvu mingi.

Nikwambie kuhusu kinywaju ninacho kipenda zaidi, naeza kushiriki ni kinywaji gani na kwa nini? Kinywaji ambacho napenda zaidi ni, acha ni seme ni sharubati sasa, kwa sababu kahawa, napenda, lakini nilikatazwa, labda ni chai, kahawa, au juisi, nao ni juisi. Je, unakumuka wakati gani unaikunywa nanywa juisi kila wikendi. Nani alikueleza kuhusu kinywaji hiki ni rafiki yangu, unahisi vipi baada ya kunywa, nahisi vyema kabisa.

Unapenda kucheza michezo ya video, ndiyo, napenda kucheza michezo ya video, lakini ndugu yangu yule mdogo anapenda kucheza kabisa kuniliko. Yeye ni mtu ambaye kila mara yeye fikiria mambo ambayo kucheza video, michezo ya video. Sijui mbona yeye hufikiria hivyo lakini yeye anapenda video sana sana.

Naanzaje mradi mpya wa kazi. Aha, ninaweza sema mradi mpya wa kazi mimi huanza kwa Mi naanzaje mradi mpya wa kazi?. Aah sikumbuki vyema, lakini ninapokua na mradi mpya wa kazi mimi huhakikisha ya kwamba. Nimeweza kueleza wenzangu ili angalau tuweze kushirikiana katika miradi hiyo.

Napenda kujaribu teknolojia mpya naam mimi napenda kujaribu sana teknolojia mpya kwa sababu unapoishi katika mambo ya uze uze uzeeuzee wewe hautaweza kumea kiakili mimi nafuraia sana teknolojia mpya inapokuja na watu wanaipokea kwa mikono miwili angalau ili dunia ieze kubadilika mabadiliko ni muhimu sana katika maisha.

Nguo gani la muda mrefu una kazini? Lengo la muda mrefu ambalo ninalo kule kazini ni kuweza kuweka biashara kule katika mtandaoni. Ili niweze kuwapata wateja wa kule mtandaoni ambao wanalipa vyema kuliko wale wateja ambao wanakuja kwa duka weyewe. Kisha sasa niweze kujulikana na watu wengi kabisi.

Mikutano ya aina gani? Mikutano ambayo mimi hunifurahisha zaidi ni mikutano ambayo haina watu wengi na maelezo yake yaweza kuelezeka vizuri. Mikutano ambayo watu wanakutana na kufurahiana na kuelezana yale mambo mapya ambayo wamepata. Hiyo ndo mikutano ambayo mimi napenda zaidi.

Nakumbuka mwalimu gani kutoka shule? Mmmh Nakumbuka walimu wengi, na katika shule ya upili, nakumbuka mwalimu ambaye alikuwa mwalimu wa kiingereza, Alikuwa mwalimu rafiki yangu sana na alikuwa ananisaidia kwa sababu wakati mmoja Wakati mmoja nilikuwa kwenye shida na aliweza kunisaidia vizuri sana.